Ningependa kujifunza lugha mpya kama vile kifaransa, kijerumani na vile vile kujifunza mambo ya kiteknolojia. Kwa sababu, teknolojia ni katibu ama silaha inayo mtu anayo jitumia kujimudu katika hii generation yetu ya sasa hivi. Kwa sababu, haya ni mambo ambayo huwezi kukaa bila nayo. Kwa hivyo ningependa kujifunza lugha mpya na vile vile kujifunza katiba ama kitu ya kiteknolojia.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni tukio lilofanyika januari mwezi wa kumi ambapo ni siku ambayo sitawahi kuisahau kwa sababu nilijipata na kujivunia kuwa katika kuchaguliwa kwenye kitengo cha watu walio na akili kwelikweli. Na ndio maana siku hiyo inapowadia ama inapokuja katika kumbukumbu zangu ninafurahia sana katika maisha yangu kwa sababu ni jambo ama kitu muhimu kabisa halijaitokea.

Harufu ninayoipenda ni ile harufu ya marashi. Kwa sababu marashi yanaharufu nzuri tena ya kuvutia. Kwa sababu marashi haya yana uwezo wa kuvutia na kuambaza harufu yako katika njia mbali mbali. Kwa sababu ya hii naweza kupenda napenda harufu ya marashi sana sana yale marashi yanaitwa ya polo. Ambayo yana yana matokeo mazuri sana na amabayo yanaweza kukujulisha kwamba uko unanukia vizuri.